Ninapendelea zote, zote ni za maana kwangu. Kwa vile pia yalingana na ile ambayo twaita kwa kimombo event. Yaani ninaenda kufanya nini, nini ninayofanya hapo. Ndipo niweze kupata kuvaa. Kama napatana na wale watu wa maana. Kama naenda kupatana labda na mpenzi wangu. Kama labda naenda kupatana na watu wa serikali, watu wa maana. Ninapenda kuvaa shati napenda kuvaa shati kwa vile ninakaa yaani gulamu. Ninakaa mtana shati hata ndio maana inaitwa mtana shati. Naam. Ninakua mtana shati. Ninakua mtu ambaye anaonekana. Anahela na mapesa. Si mtu wakulegea legea. Si mtu wakukaa tu hivi hivi. Naam. Ingawaje nikiwa nyumbani nikifanya kazi zangu ama nikiwa mtulivu. Niko tu pale mimi. Na wavyele wangu labda. Na labda mandugu na madada zangu. Apo ndipo ninaeza kuvalia tishati yaani kuutuliza lakini kama si ivo aah basi mimi napenda kuvaa shati tishati si tishati ila napenda kuvaa shati.

La hasha, siwezi kaa chini hivi niende ninunue popcorn, ingawaje mimi ninapenda sana kula vibanzi na mnaeza kaa chini yani niende tu nile vibanzi, na napenda vibanzi sana. Kwanza vibanzi hivi mimi ni guiji wa kuzitayarisha, guiji wa kuzipika lakini vile ambavyo ni livyo, sipendi popcorn sana, la hasha, mimi sipendi popcorn.